Mi si mtu wa sherehe, nasherehekeanga tu kwa nyumba. Siendangi kwa klabu ama wapi napenda kusherehekea kwa nyumba. Mara mingi nikiwa pekeangu, nikiwa na marafiki si wengi. Lakini kama tuko na marafiki, tunapika chakula, pilau, kuku, chapati, tunanunua soda. Kama kuna keki, tunakata hiyo keki kuonyesha tunacelebrate. Tunasherehekea. Nini ingine, yeah, kwa nyumba tu, sinanga mambo mengi.

Kila asubuhi naamka kufanya exercise kidogo kuji nitaitaje kujichangamua kidogo nakimbia kidogo nafanya squati nikimaliza napika chai nanywa nikimaliza maybe naangalia tv mtoto wangu akiamka nambadilisha namuosha tunaketi pamoja. Ananyonya maana niko na mtoto wa chini ya mwaka eeeh hizo ndio routini zangu.

Kwa wakati huu, siko kazi, siko kazi, lakini nikipata, kwa kimaisha tuseme, nitafungua kazi yangu, ya kufulia watu nguo na mashini, kukausha, nataka kukua na biashara yangu, kukua bosi mimi mwenyewe, niandike watu kazi, mimi nikuwe nasema fanya, fanya, nataka kuandika watu kazi, sitaki kuandikwa kazi nataka ni jiandike kazi niwe na kazi yangu.

Napenda kucheza. Napenda kucheza sana. Kutazama kunachosha, afadhali kufanya kitendo chenyewe juu, unafurahia mwili, una exercise pia, na una interact na watu. Eeeh mi napenda kucheza mchezo wenyewe instead of kutazama. Heri kucheza, kucheza kuna furaha yake. Pia, unasoma kitu kimoja, kingine, unajuana na watu. Ni vizuri pia.

Nimejaribu chakula kinaitwa kimji. Kimji na rami hizi za Japani. Ni Japan ama ni Chinese hizo hizo nimejaribu ramen haikua mbaya kwanza ni tamu. Nilipenda nilipenda hizo noodles, nilipenda. Kimchi iko na kamuonjo fulani haikuni bamba, Haikunifurahisha. Lakini pia si mbaya lakini nina naezachagua ramen sana, ramen na penda, ramen, nii.

Nahitaji kuimarisha ujuzi wa kushona nguo, napenda sana kushona nguo, nataka sana kuimarisha na kujua zaidi ili nikuwe nashona nguo zangu za kwenda masherehe, nini, nataka sana, napenda sana kushona, nataka kuimarisha ujuzi wa kushona pia, kuimarisha ujuzi wa kuchora, napenda kuchora. Sana nilikuwa nachora nikiwa mdogo lakini nikaachisha I think ni kuboeka ba nataka kuimarisha ujuzi wa kuchora kushona hizo sana sana.

Eeh napenda sana kwanza dance nini hizi mikatiko ya tiktok napenda sana kufanya hizo trendy napenda sana nani hapendi kufanya trendy za tiktok mi napenda zinanifurahishanga zinanifanyanga nisome vile kunaendelea trendi zinazoendelea za watu wadogo juu hata mimi ni mdogo mimi si mzee pia mi ni mdogo yani napenda sana kufanya hizi za kubadilisha manguo, kueka video, nini napenda sana.

Mi napenda kupika sana kupika, hiyo tu ndio nitafanya kupika sana, napenda sana kuandaa meza napenda sana kupika nae mume wangu anapenda kukula mimi, sifanyangi vitu mingi napenda kupika. Naingia YouTube, naingia TikTok. Najua kupika maybe chakula sijai pika kwa muda mrefu napika. Naandaa meza, mi napenda tu kupika.

Kazi ya dharura haina, haina, haina, nitaitaje, haina, excuse, ee, unaifanya tu unaeka kazi, unayofanya kando, unaanzana nayo. Halafu unaifanya kwa utaratibu, ili usirudie, usifanye makosa, ndio usirudie, juu ukirudia, unapoteza masaa, na inahitajika haraka. Unaifanya pole pole kwa utaratibu kwa umakini ili uweze kupata unachokiweza. Na ili kastoma wako asikasirike afurahie kwa tendo la kwanza.

Naeza sema bwanangu ni rafiki yangu wa karibu sina rafiki mwingine wa karibu. Tulipatana na yeye nikiwa campus, shule. Nikiwa nimekuja kuleta vitu za kusoma kwa rafiki yake. Sikuwa najua wanajuana mi nikapatana. Na yeye, akafanya mzaha, nikacheka, hivyo ndio tulijuana, akanialika kwa ka sherehe kadogo walikuwa wanaenda, mambo ikaendeleana, tukajuana, tukapendana. Kitu napenda kumhusu ni hanidanganyangi, ananiambianga ukweli plus, ninamjua sana, na yeye ananijua sana. Na haniaibishangi, ananiambianga ukweli, ananipenda, ananilinda. Yani eeeh.

Nashughulikia kwa kukuwa mpole, kusikiza watu, kukuwa na uhusiano mwema, kuongea vizuri, kukuwa na heshima kwa watu wengine. Ni kazini kwa hivo, mtu anahitaji pia kukuwa na heshima. Kusikiliza bosi akielezea, akisema chenye anataka na kufuata, maelekezo. Usifanye kitu ju unafikiria hivo ndio inafaa hapana, fanya venye uliambiwa hivo.

Vitisho vya mtandao sikuizi havina uzito. Ni vitisho tu, havina mbele wala nyuma. Mi, si shughulikangi sana. Juu sitakangi zinifanye nikose usingizi. Yani, si na sahauwingi tu, navi na ignore tu. Na sisikilizangi sana sizifikiriangi sana na achana tu nayo.

Sanaa mii napenda ya kushona nguo, kudizaini manguo, kushona manguo ya kitenge, kushona manguo ya napenda hiyo sanaa ya kushona manguo, kudizaini manguo, napenda sana, napenda, na ndiyo ni nataka kuimprove, kuendelea, kujua, na labda biashara yangu yenye nitafungua, nitafungua ya kushona manguo.

Furaha yangu mimi furaha yangu ni ya mtoto wangu familia yangu mimi nafurahishangwa sana na vitu kidogo za familia yangu sana. Mtoto wangu sana sana ananifurahishanga. Masaa niko nayo ya kushinda na mtoto yangu nafurahianga sana. Eeeh, napenda sana kushinda na mtoto wangu. Wakati mume wangu ako nyumbani napenda sana. Tukishinda sisi wote pamoja. Napika tunakula. Napenda tu tukishinda pamoja sisi familia yangu.